Ninapenda muziki kwa sababu hunipa furaha, faraja na motisha katika maisha ya kila siku. Muziki hunisaidia kupunguza mawazo, kuniburudisha na kunifanya nijisikie huru. Napenda aina mbalimbali za muziki. Kulingana na hali yangu, wakati mwingine napenda kusikia gospel kwa sababu hunipa matumaini na kunikaribisha zaidi kwenye imani. Pia napenda kusikiza ngoma za kibongo na hip hop kwa sababu huakisi maisha alisi, juhudi za mafanikio na changamoto tunazo pitia kila siku Pia napenda kusikiza nyimbo za rege hunivutia sana kwa ujumbe wake na amani haki na umoja.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa ambayo yamenijenga kitaaluma na kuniongeza uzoevu. Nimefanikiwa kuboresha ufanisi wa kazi kwa kuzingatia nidhamu, muda na usta hii. Katika majukumu niliyopewa, pia nimeweza kushirikiana vizuri na wenzangu jambo ambalo limechangia mazingira mazuri ya kazi na matokeo bora. Nimejifunza kutumia mifano ya kazi ya kidigitali kushughulikia taarifa kwa usahihi na kutatua changamoto za kizazi kwa busara. Mafanikio haya yamenisaidia kujenga imani kwa wajiri wangu na kunipa motisha ya kuendelea kujifunza na kuboresha utendaji wangu kila siku.

Napenda vipindi vya televisheni vinavyo elimisha na kuburudisha kwa wakati mmoja. Napendelea vipindi vya habari makala na vipindi vya majadiliano kwa sababu hunisaidia kuelewa ya nayo endelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Pia hupenda vipindi vya waisia na tadminia zenye mafunzo ya maisha. Kwani unifundisha kuhusu mausiano maamuzi na changamoto za kila siku. Kwa ujumla napendelea vipindi vinavyo ongeza maarifa vina nipa burudani na vina nifanya nitafakari.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni chakula cha asili ambacho kinanipa nguvu na afya. Napenda sana ugali ukiwa na nyama, sukuma wiki au mboga za kienyeji kwa sababu hunishibisha na kunipa nguvu ya kufanya kazi. Pia napenda wali hasa ukiwa na maharagwe ndengu au kuku kwa kuwa ni mlo mtamu na unaofaa wakati wowote. Mara kwa mara hufurahia chapati hasa inapopakuliwa na maharagwe au nyama. Kwa ujumla, napendelea chakula kilichoandaliwa vizuri chenyenlishe na kinachonipea nguvu ya kuendelea na shughuli za kila siku.

Wakati wa baridi kali, napenda kujilinda dhidi ya baridi na kuhakikisha nipo huru na mwenye afya. Huvaa nguo nzito na za joto, kunyo vinyoaji kwa moto kama chai hau kahawa hau kukaa sehebu yenye joto. Pia utumia muda uo kupumzika zaidi kusoma kusikiliza muziki au kutazama televisheni. Baridi unipa nafasi ya kupunguza kasi kidogo Kujitunza na kujipanga hu pia kabla ya kuendelea na shuguli za kawaida.

Ndiyo, napenda kupika. Kupika hunipa furaha na kuniruhusu kujaribu mapishi tofauti kulingana na muda wa viungo vilivyo upo, napenda asa kupika vyakula vya nyumbani kama ugali, wali mboga na nyama Kwa sababu ni raisi, venye lishe na vinafuraisha wengi kupika pia hunipa nafasi ya kuwa mbunifu jikoni na kujifunza ladha mpya hasa, ninapojaribu mapishi mapya na kuboresha yale niliozoea.

Mara nyingi asubuhi nakula kifungua kinywa chepesi lakini chenye kunipa nguvu ya kuanza siku na pendelea chai au uji ni kiambatanisha na mkate mandazi au viaza ivitamu. Wakati mwingine ula mayai au ndizi asa ni napohitaji nguvu zaidi kufungua kinywa unisaidia kuamka vizuri kuzingatia kazi na kuandele na shughuli za kila siku.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kupanga kazi zangu vizuri na kuweka vipaumbele kulingana na malengo. Hutumia muda wangu kufanisi kwa kufuata ratiba kupunguza kazi zinazo jirudia bila lazima na kuhakikisha kila hatua ya kazi inaileweka wazi. Pia hutumia teknolojia za zana na kidigitali kurahisisha kazi, kuongeza kazi na kupunguza makosa. Kuwa na mawasiliano nzuri na wenzangu hili kushirikiana kubalilisha mawazo na kutatua changamoto mapema. Zaidi ya yote, hujifunza kutokana na maoni na uzoefu wa kazi ili kuendelea kuboresha utendaji na matokeo.

Napendelea nenosiri salama kwa kutumia kanuni na mbinu zinazohakikisha usalama wa taarifa zangu. Kwanza, napendelea nenosiri lenye mchanganyiko wa herufi kubwa, herufi ndogo, namba na alama maalumu. Pili, nimehakikisha nenosiri ni refu ya kutosha. Ili, kuziwezesha mashine kujaribu kuvunja na vigumu ni vigumu zaidi. Pia, sina kutumia nenosiri pamoja kwa akaunti zote. Kila akaunti ina nenosiri yake tofauti. Mara nyingi hutumia zinatengeneza kwa mfano zisizo za kawaida. Au kuifadhi na kudhibiti nenosiri bila kuziandika sehemu isiyo salama. Zaidi ya yote, ninabadilisha nenosiri mara kwa mara na kuepuka kutumia nambari halisi. Kujua kama tarehe ya kuzaliwa au majina ya familia.

Sheree zinazo pendezwa zaidi ni zile zinazo kusanya familia marafiki na watu muimu kwa pamoja Zikijumuisha furaha, chakula, kizuri na burudani Napenda hasa sherehe za siku kuu kama krisimasi au mwakampya Kwa sababu ubeba umoja sherehe na kushirikiana na wengine Pia napendezwa na sherehe za mafanikio kama kuzaliwa, kuitimu na kusherekea mafanikio kazini Kwa sababu utoa furusa ya kusherekea matukio ya jitiada na kuamazisha wengine ya sherehe hizi unifanya ni jisikie furaha kudhamini familia na wenzangu na kuunda kumbukumbu mzuri.

Somo la sayansi ni nayoipenda zaidi ni sayansi ya kompyuta na teknolojia Kwa sababu linanifundisha jinsi mashine na mifumo ya kidigitali inavyofanya kazi na kunipea ujuzi muhimu kazini na maishani Pia napendelea biolojia na sayansi ya afya Kwani husaidia kuelewa jinsi mwili wa binadamu unavyofanya kazi, lishe na afya kwa ujumla. Somo hizi hunipea maarifa na msingi ya maisha na kunisaidia kufanya maamuzi bora kuhusu afya teknolojia na maendeleo.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna ushirikiano mzuri heshima na mawasiliano ya wazi kati ya wafanyikazi na viongozi. Mambo yanayo changia mazingira bora ya kazi ni kila mfanyakazi anaheshimiwa bila ubaguzi. Mawasiliano wazi ambapo hubadilishana kwa urahisi bila hofu. Ushirikiano na kazi ya timu. Kila mtu anachangia hili kufanikisha malengo ya pamoja. Uongozi wenye msaada viongozi wanasaidia na kutoa uongozo badala ya kuadhibu bila sababu Hali ya usalama na afya sehemu ya kazi ni safi salama na yenye vifaa vinavyo hitajika motisha na kutambua juhudi Mafanikio ya wafanyikazi yanatambuliwa na kusherehekewa.

Napenda kujifunza mambo mpya kwanjia mbalimbali kulingana na kile ni nacho jifunza. Uwanzia kwa kusoma vitabu, makala au maelezo mtandaoni ili kupata kuelewa kwa msingi. Kisha utazama video na mafunzo ya vitando kwa sababu unisaidia kuelewa kwa haraka zaidi. Pia ujifunza kwa kufanya, kujaribu mwenyewe, kufanya mazoezi na kurekebisha makosa. Uanguliza maswali, kusikiliza maoni ya wengine na kujifunza kupitia uzoevu wa kazini Zaidi ya yote, ujifunza kwa kuelewa malengo madogo na kujipa muda wa kutafakari kile ninacho jifunza ili kuboresha ujuzi wangu atua kwa hatua.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu, hutumia muda huo kufanya mazoezi, kutuliza mawazo na kufurahia mazingira yanayonizunguka. Kutembea hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza umakini na kunipea nafasi ya kutafakari mambo mbalimbali. Pia ni njia rahisi ya garama nafuu ya kusafiri umbali mfupi huku nikichangia afya na ustawi wangu kwa ujumla.

Kwa kawaida, naenda hospitali mara chache kwa mwaka, asaa kwa uchunguzi wa kawaida au chanjo. Hata hivyo, napowaitaji huduma za darura hawa umatibabu maalum kuenda mara nyingi zaidi. Ninaona ni muhimu kuhudumia osiptali wakati ili kuha kikisha afya yangu iko sawa na kuchukua tahadari mapema kabla matatizo yanapo kuwa makubwa.

Mboga ni nazopenda kula ni zenye, lishe nzuri na zinazoleta nguvu mwilini. Napenda sana sukuma wiki, spinachi, kunde au mchicha. Kwa sababu ni rahisi kuanda na tamu usaidia afya kwa ujumla. Pia napenda karoti, biringanya na kalabichi. Asa zinapochanganywa na chakula kingine kama wali au ugali. Kwa ujumla napendelea mboga ambazo ni safi zenye rangi nzuri na zinatoa lishe muhimu za mwili.

Maranyingi, wikendi napenda kupumzika na kutumia muda wangu kwa shughuli zinazonifurahisha. Huenda nikafanya mambo kama kusoma vitabu, kutazama telewisheni, kusikiliza muziki, au kutembea nje ili kufurahia mazingira. Pia hutumia muda huo kukutana na familia na marafiki kushiriki katika shughuli za kijamii, au kupika chakula kizuri, weekendi na wakati nzuri wa kupumzika, kujipanga kwa wiki ijayo na kufurahia mambo madogo ya maisha.

Ndio, nimewahi kununua tikiti za Tukio mara kadhaa. Mara nyingi ni kwa ajili ya tamasha la muziki. Matamasha ya sanaa au mikutano ya kielimu au ya kijamii. Kununuwa tikiti, inanipa fursa ya kushiriki moja kwa moja, kufurahia burudani, kujifunza mambo mapya na pia kukutana la watu mbalimbali. Ni njia nzuri ya kutumia muda wabure kwa shuguli za kufurahisha na zenye mafunzo.

Ndio, napenda kucheza michezo ya ubao. Mchezo kama drafti, bao, chesi au ludo. Unipa burudani na unisaidia kufikiria kwa umakini. Kuicheza unifanya ni jifunze kupanga, mikakakati, kwa uvumilivu na kushirikiana na wengine. Pia ni njia nzuri ya kutumia muda na marafiki au familia. Huku tukiburudika na kujenga mahusiano mazuri.

Napendelea viatu ambavyo ni vinavyo nipa faraja na vinafaa kwa shughuli mbali mbali. Kwa kawaida, napendelea viatu vya michezo kwa sababu vinafaa kutembea kufanya mazoezi na ni rahisi kuvaa. Pia, napenda viatu vya rangi nyepesi na rahisi ambavyo vinaweza kuendana na nguo nyingi kwa sherehee au hafla maalumu. Napendelea viatu vya rasmi ambayo vinaongeza mvuto wa heshima katika sura.

Nashughulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua kwanza. Kisha kuchukua hatuwa za kuboresha hatua kwa hatua. Kwa mfano, kujifunza zaidi ni nasoma kushiriki mafunzo na kuomba ushauri kutoka kwa wenzangu wenye uzoevu. Nafanya kazi ambazo zinahusiana na eneo ambalo ninaona ninaudhaifu nikijaribu kuboresha ustadi wangu Sio tatizo kuuliza au kushirikiana na wenzangu ili kwa kikisha kazi inafanyika kwa usahihi Kuidhamini mara kwa mara, makosa na mafanikio kuna nisaidia kuona maendeleo na maneno ya kuboresha zaidi Kwa kufanya hivi, udhaifu ubadilisha kuwa fursa ya kujifunza na kuimarisha ufanisi kazini.

Michezo ningependa kujaribu ni ule unachochanganya ufahamu mbinu na burudani. Michezo kama huo hunipa changamoto ya kutumia akili kupanga mikakati na kushirikiana na wengine. Pia ningependa kujaribu michezo ya mazingira. Kwa sababu, hunipea fursa ya kuwa karibu na asili kupata mazoezi ya mwili na kujifunza ustadi mpya. Kwa kifupi, napenda michezo inayojumuisha akili, ujasiri na burudani.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia unisaidia kuelewa juu ya matukio yalio pita, tamaduni mbalimbali na jinsi dunia inavyo endelea hadi sasa. Kupitia historia, ninaweza kujifunza makosa na mafanikio ya watu walio tangulia kuelewa muktatha na changamoto za sasa, na kupata muongozo wa kufanya maamuzi bora katika maisha na kazi. Zaidi ya yote, historia unipa fahari ya utambulisho na heshima kwa jamii kwani inatufundisha kutoka kwenye matukio za zamani na tunazozipata ufahamu tunaweza kutumia kuendelea na maisha yetu vizuri zaidi.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huo kupumzika na kujipumzisha ili kurajesha nguvu. Mara nyingi hufanya mambo kama kula cha kula cha mchana kwa utulivu na lishe, kupumzika kidogo au kulala usingizi mfupi ili kuondoa uchovu, kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ya mwili ili kuamsha nguvu na akili kusoma na kusikiliza muziki kwa furaha na utulivu. Hili husaidia kurudisha hali kazini na kuhakikisha na piga kazi kwa ufanisi hadi mwisho wa siku.

Wakati wa usiku, unapofanya kazi vizuri zaidi ni muda wa mapema usiku takriban kuanzia saa mbili adi saa tano usiku. Pale ambapo mazingira ni tulivu na hakuna vizingiti vingi vya kuvuruga. Wakati huu, akili hubaki makini unaweza kutatua suluhisho kwa urahisi na kazi inayohitaji umakini mkubwa inaweza kufanyika vizuri zaidi. Pia muda huu husaidia kuzingatia kazi binafsi bila msongomano na mawasiliano ya kila siku. Kwa kifupi, usiku ni wakati nzuri wa kufikiria kwa kina, kupanga mikakati na kukamilisha kazi zinazohitaji umakini mkubwa.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio. Radio unipea tarifa za haraka kuhusu habari, vipindi vya helimu na burudani kwa muziki. Pia, unisaidia kufuatilia ya nayo endelea katika jamii na kupata mahoni tofauti kupitia vipindi vya mjadiliano. Kusikiliza radio pia ni njia nzuri ya kupumzika hasaa wakati wa asubui haujioni. Huku ni kifanya shuguli nyingine.

Napenda aina ya filamu ambazo zinanifurahisha, kunifundisha au kunitia msukumo kwa mfano. Filamu za elimu, kwa sababu unipa maarifa mapya na kuelewa maisha historia ya watu na jamii. Filamu za kifamilia au za burudani, kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na kuunganisha na familia au marafiki. Filamu za msukumo kwa sababu hunipa motisha ya kufanikisha malengo yangu na kushinda changamoto. Filamu za sayansi na teknolojia pia hunivutia kwa sababu zinanifundisha kuhusu maendeleo ya kisayansi na ubunifu.

Nahifadhi pesa yangu benki kwa sababu ni salama na rahisi kufuatilia. Benki hutoa usalama wa kifedha inawezesha malipo ya haraka na kuweka rekodi ya matumizi na hakiba. Pia wakati mwingine naweza naweka sehemu ndogo ya pesa nyumbani kwa dharura lakini sehemu kuu ya hakiba yangu hubaki benki ili kuhakikisha salama na inaweza kuwa kwa njia ya riba au uwekezaji mdogo.

Ndiyo, nafwata matukio ya kimataifa mara kwa mara, hii ni kupitia habari, redio, televisheni na mitandao ya kijamii, ili kuelewa yanayofanyika duniani na muktadha wake. Kupitia matukio ya kimataifa, inaweza kubahini mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijamii, kujifunza kutoka kwa matukio ya nchi nyingine na kuchukua maamuzi bora, kuhusu maisha na kazi. Pia kuna saidia kuwa na mtazamo mpana na kuelewa dunia kwa ujumla.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu. Salama na penye utulivu wa akili. Napendelea mazingira ya ilio na hamani, hewa safi na mipangilio mizuri. Kwa sababu, unisaidia kufikiri vizuri na kujisikia huru. Pia napenda maeneo yenye watu wachache lakini wenye hekima na heshima au mahali penye asili kama bustani mashambani au karibu na maji. Kwa ujumla napendelea mahali panapo nipa utulivu, faraja na nafsi ya kujitafakari.

Ningemshauri mtu anaye anza kazi yafuatayo. Jifunze kazi yako vizuri. Tambua majukumu yako malengo ya shirika na jinsi unavyoweza kutoa mchango bora. Heshimu wenzako na ushirikiane nao. Kushirikiana nao na heshima husaidia kujenga mahusiano mazuri kazini. Uliza maswali na usisite kuomba msaada. Kujifunza kutoka kwa wengine hakumaaniishi udhaifu. Bali ni njia ya kukua kitaaluma fanya kazi kwa nidhamu na uangalifu Ratibu muda wako zingatia maelekezo na hakikisha unakamilisha majukumu kwa usahihi Jifunze kutokana na makosa makosa ni sehemu ya kujifunza chukua funzo na endelea kuboresha utendaji wako dhamini mafunzo na fursa mpya shirikiana katika mafunzo usikie kila fursa ya kuongeza ujuzi na maarifa Kwa ufupi kuwa makini heshimu wengine jifunze kila siku na usikate tamaa Hii itawezesha kuanza kazi kwa imani na kufanikisha malengo yake.

Wazo zuri la siku ya leo ni kuchukua muda kidogo kujipanga na kuweka malengo mandogo unayoweza kuyafika nikisha leo. Hii inaweza kuwa kitu rahisi kama kumalizia kazi moja muhimu ambayo imebakia, kupiga simu au, kutuma ujumbe, washukurani kwa mtu aliyekusaidia, kufanya mazoezi madogo au kutembea kwa dakika kumi na tano hili kuongeza nguvu na umaakini, kusoma au kujifunza kitu kipya hata kindogo kila siku. Ukifanya hiki kitaongeza hari kuhakikisha kazi na kufanya siku yako kuwa yenye tija na furaha.

Ninapo ongeza usalisaji kwangu kazini hufuata mbinu kaza, kupanga kazi vizuri naanza kwa kuweka vipaumbele kupanga ratiba na kugawa kazi kubwa katika hatua ndogo zinazoweza kufanikishwa, kuepuka vizingiti. Ninapo punguza vitu vinavyo turudisha nyuma kama kupoteza muda kwenye simu au mitandao ya kijamii bila haja. Kutumia teknolojia za zana nafanya kazi kwa kutumia kompyuta, programu, za zana, zinazo rahisisha kazi na kuongeza ufanisi kuzingatia muda natumia mbinu ya muda kama kufanya kazi kwa vipindi, vinavyo wezesha, umakini na kupumzika kwa wakati unaofaa kuendelea kujifunza ni kijifunza mbinu mpya, study mpya, au shauri kutoka kwa wenzangu hufanya kazi kuwa rahisi na yenye matokeo bora kujithamini na kurekebisha, baada ya kazi huangalia matokeo kuona ni wapi nimefanikiwa na wapi naweza kurekebisha Kwa kufanya haya, kazi hupita haraka kwa usahihi na kwa tija zaidi huku nikiboresha ufanisi wangu binafsi.

Mara nyingi, ninatumia programu ambazo zinarahisisha kazi kuongeza ufanisi na kuboresha mawasiliano kwa mfano, ofisi na maandishi. Kwa ajili ya kuandika kupanga data na kuwasilisha maelezo, barua pepe na mawasiliano, kwa kutuma na kupokea barua kupanga ratiba na kushirikiana na wenzangu. Programu za usimamizi wa wakazi. Kama hili kupanga kazi kueka vipaumbele na kufuatilia maendeleo programu za utafiti na kujifunza Kwa kupata maarifa mapya au video za mafunzo programu za ubunifu na mawasiliano ya kuona Kwa mawasiliano ya mtandaoni na kuandaa mabango hao mawasiliano kwa kifupi napendelea programu ambazo zinarahisisha kazi kuongeza tija na kunisaidia kujifunza zaidi.

Jambo muhimu nililo jifunza ni umuhimu wa nidhamu, nidhamu ya muda na kujituma kazini na nimejifunza kwa mwalimu wangu wa shule na meneja wangu wa kazi. Mwalimu wangu alinionyesha jinsi ya kujenga nidhamu na kujifunza kuwa makini na maelezo na kudhubutu kuuliza maswali. Meneja kazini nae alinionyesha jinsi ya kushirikiana kuwa makini kwa muda na kua kikisha kila kazi ina kamilika kwa usahihi. Kupitia mafundisho haya ni mejifunza kuwa kila jitihada kidogo uchangia mafanikio makubwa. Na kwamba kujifunza kutoka kwa wengine ni sehemu muhimu na ya kitaalamu na maisha na ujumla.

Likizo yangu ya ndoto ingekua mahali penye amani, uzuri wa asili na fursa za kupumzika kikamilifu. Napenda kuwa mahali penye pwani yenye mchanga mweupe na maji safi ya bahari au mlima wenye hewa safi na mandhari nzuri ambacho unitia nguvu kunituliza akili na kuniruhusu kufurahia maisha. Na asili. Kupumzika na kusoma vitabu na kusikiliza muziki. Kufurahia chakula cha kienyeji na ladha za mahali hapo. Kushirikina na familia au marafiki na pia kupata muda wa kutafakari binafsi. Kwa kifupi, likizo yangu ya ndoto ni mchanganyiko wa kupumzika furaha asili na maendeleo ya akili na mwili.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ninayemwamini, ninaye mheshimu na ninayeweza kushirikiana naye kwa uwazi. Ni mtu anayenisikiliza, hunishauri kwa ukweli na kunisimamia pale ninapokosea bila kunihukumu. Tunashirikiana mawazo, changamoto na furaha na hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi. Urafiki wetu umejengwa juu ya uaminifu, heshima na kusaidiana hasa nyakati ngumu.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu, cha utaaluma na ufanisi. Ambapo, mchango wangu unaonekana na unaathari chanya. Lengo langu ni kukuwa kitaaluma kuongeza ujuzi na kuchukua majukumu makubwa zaidi ya nayo itaji, uamuzi na uajibikaji. Pia natamani kufikia atua ya kuongoza au kushahuri wengine kushiriki maarifa nilio pata na kusaidia timu au shirika kufanikisha malengo yake. Kwa ujumla nataka kujenga kazi yenye maendeleo uendelevu eshima na mchango wa mahana kwa jami.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate wakahawia kwa sababu unalishe zaidi na unashibisha kwa muda mrefu pia napenda mkate wanga ngano nzima kwa ladha yake na faida zake kiafya. Wakati mwingine ufurahia mkate mweupe upe laini asa ukiwa na chai au siagi lakini kwa ujumla napendelea mkate ulio mwenye afya lakini na unaopia nguvu.

Napenda kutazama michezo zaidi. Hasa ile inayohusisha ushindani na mbinu kama mpira wa miguu. Kutazama hunipa uburudani, kunanifundisha, nidhamu ya timu na kunipa hamasa. Hata hivyo, kucheza michezo kama kwa mara kwa ajili ya afya na kujistarehesha kama kutembea na mazoezi mepesi. Kwa ujumla napendelea kutazama michezo lakini pia hutenga muda wa kushiriki kidogo kwa ajili ya afya.

Nawatia moyo wenzangu kwa kuwapa maneno ya faraja na pongezi wanapofanya kazi vizuri. Hutambua juhudi zao hata kwa mambo madogo kwa sababu hilo huongeza kujiamini na ari ya kufanya kazi. Pia huwasikiliza na kuwapa msahada wanapokutana na changamoto, kushirikiana kutafuta suluhisho badala ya kulaumiana. Huwa mfano mzuri kwa kufanya kazi kwa bidii nidhamu na heshima ili kuwahamasisha wengine kwa vitendo.,

Kulinda mazingira ni jambo muhimu na mimi huchukua hatuwa ndogo lakini za maana kwa mfano kupunguza taka na jaribu kupunguza kutumia plastiki kurekebisha na kutupa taka kwa njia sahihi kutumia nishati na busara. Nawasha taa na vifaa vya umeme tuu ninapohitaji na kutumia vifaa vinavyopunguza matumizi ya nishati. Kuchangia upandaji miti. Napenda kushiriki katika upandaji miti au kuwahifadhi mimea ili kupunguza uharibifu wa mazingira. Kutumia maji kwa uangalifu. Nahakikisha sifanyi upotevu wa maji na kuyatumia kwa ufanisi. Kufundisha na kuelimisha wengine. Kushirikiana na wengine kuhusu umuhimu wa kulinda mazingira. Kwa kifupi, hufanya mambo madogo kila siku kwa lengo la kulinda mazingira na kuhakikisha ustawi wa vizazi vijavyo.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi wa mawazo, usikivu na kuelewana kwa kila mmoja. Hii inahusisha kusikiliza au uwangalifu bila kuvuruga hili kuelewa ujumbe wao kikamilifu. Kueleza mahoni, maagizo au tarifa kwa njia raisi na isio na mkanganyiku. Kuhakikisha, hakuna jambo linalo achwa bila kueleweka. Kuzungumza kwa heshima hata pale kuna tofautiza mawazo kutoa mawazo au mrejesho kwa wakati unaofa ili kuboresha kazi na uwelewa.

Mara nyingi mchana nakula chakula kilicho raha lakini chenye lishe ili kunipa nguvu za kuendelea na kazi napendelea ugali au wali ukiwa na mboga za kienyeji kama sukuma wiki au mchicha na nyama au samaki. Wakati mwingine hula maharagwe ndegu au kuku kulingana na kile kilicho tayari kuandaliwa. Mara nyingi nakula chakula kilicho na mchanganyiko wa proteini, carbohydrates na mboga ili kuhakikisha napata nguvu za afya njema mchana mzima.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wakushugulikia tarifa na kazi kwa usahii na haraka. Nina uwezo wakusoma kuelewa na kutafsiri data. Kufanya hesabu na kufanya taarifa na kutoa majibu ya nayofaa kwa haraka. Pia, nina kipawa cha kushirikiana na wenzangu kuelewa matatizo na kutoa suluhisho pamoja na kujifunza haraka mambo mapya. Kwa kifupi, kipawa changuni, uchunguzi wa haraka ufahamu na ufanisi kazini.

Ninapo wanza kazi. Kwanza ufanya mambo ya fuatayo. Moja. Kupanga ratiba na vipaombele. Kuangalia kazi zilizo muhimu zaidi na kupanga zile ambazo zinaitadi kufanyo kwanza. Pili. Kukagua maelezo na tarifa. Kuona ikiwa kuna tarifa mpia hau magizo ya kazi ya siku hiyo. 3. Kuanda vifaa vya niyaraka. Kwa kikisha kila kitu kinacho itajika kwa kazi ipo tayari ilikuwepuka usumbufu. 4. Kuzingatia muda na malengo. Kueka muda malumu kwa kila kazi hili kwa kikisha kila kitu kinakamilika kwa wakati. 5, kuwanza kazi yenye kipaumbele kikubwa. Mara nyingi uchukua kazi muhimu haungumu kwanza wakati akili ziko makini zaidi. Kwa kifupi, kupanga kuanda kukagua kisha kuwanza kazi yenye kipaumbele ndio atuwa ya kwanza lina yofanya kila siku kazini.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu yaliyo jengwa kwa heshima mawasiliano ya wazi na uelewa. Nina waheshimu kwa hekima uzoefu na mafundisho wanayo toa na mara nyingi kushirikiana nao kusikiliza ushauri wao. Pia hufurahia kushirikiana nao katika maamuzi madogo au kushiriki matukio ya familia jambo inayo jenga uhusiano wa karibu na wa heshima. Kwa kifupi mahusiano yangu na wazee ni ya heshima ushauri na msahada ambayo hufanya tuaminiane, vizuri na kuhimarisha familia na jamii.

Manzaro kutoka dirishani mwangu ni tulivu na ya kupendeza, yenye mchanganyiko wa mazingira ya asili na shuguli za kila siku. Nikiwa naangalia dirishani, mara nyingi naona mitaa yenye watu wanapita, magari yanaposogea taratibu na wanyama wadogo haundege wanao pita juu. Pia, mara nyingine ni nahona mimea miti au bustani ambayo unipa utulivu na isia zafuraha. Hali ya hewa jua mvua au upepo huongeza ladha ya mandhari na kunifanya nijisikie karibu na asili.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi uchukua hatua za kukabiliana na tatizo kwa utulivu na busara. Kwa mfano, kusimama kimya na kusikiliza, kwanza kufahamu upandi wa mtu mwingine, kuelewa hisia na hoja zake bila kuvuruga, kuelezea ma wazo yangu kwa heshima, kueleza hisia na misimamo wangu bila kulalilisha au kushambulia, kutatua tatizo kwa usuluhishi, kutafuta suluhisho la kushirikiana badala ya kulipiza kisasi kama mijadiliano au makubaliano ya pamoja kuepuka uwasama kutochukua maneno au matendo kwa hasira bali kuweka njia za kufanyia kazi suluhisho kujifunza kutokana na migogoro kuona na funzo gani linaweza kuchukuliwa ili kuzuia migogoro kama hiyo tena.

Ndiyo, napenda kupiga picha. Kupiga picha unipa fursa ya kunasa kumbukumbu muhimu kuonyesha ubunifu na kuona uzuri wa mambo ya kawaida kwa mtazamo tofauti. Napenda hasa kupiga picha za midhali ya hasili, matukio ya kijamii na maisha ya kila siku kwa sababu awakisa asia na hadidi zilizo nyuma za picha. Kupiga picha pia hunisaidia kupumzika na kufurahia wakati uliopo.

Ndiyo, ninavaa miwani pale ninapo itajika, uvaa miwani ya macho pale ninapo itajika kulinda macho kutoka kwa jua hau mwnga mkali. Hau wakati wakazi inayo itaji utahii zaidi kama kusoma au kutumia kompyuta. Pia miwani mara nyingine uvaa kama mtindo au sehemu ya sura lakini muimu zaidi ni kulinda macho na kuwakikisha nafanya kazi kwa ufanisi.

Ninapendelea baridi ya wastani kuliko joto kali. Baridi hunifanya nijisikia mtulivu zaidi na kunisaidia kuzingatia kazi vizuri. Pia hunipa nafasi ya kuvaa nguo mzito kunywa vinywaji vya moto na kupumzika kwa utulivu. Joto kali hunifanya nichoke haraka. Hivyo napendelea mazingira yenye hali ya hewa ya wastani. Yanayonipa faraja na ufanisi.

Napendelea shati kwa sababu linatoa sura rasmi na ni rahisi kulinganisha na aina mbalimbali za nguo, shati ufaa zaidi kazini, sherehe au mikutano rasmi Hata hivyo, tishati pia napenda wakati wakupumzika kufanya mazoezi au shughuli siziso rasmi Kwa sababu ni rahisi laini na hutoa faraja zaidi Kwa kifupi na pendelea shati kwa kazi na hafla rasmi na tishati kwa burudani na shughuli za kila siku.

Ndiyo, nimewai kusafiri mahali pazuri ambapo nilifurahia mandhari na utulivu Kwa mfano, pwani yenye mchanga mweupe na maji safi ya bahari na mahali nilipo pendezwa sana kwani nilipumzika kutembea kando ya maji na kufurahia uzuri wa hasili Pia nilifurahia mlima hau eneo lenyehe wa safi na mandhari ya kijani ambapo nilipata na fasi ya kutafakari, kupumzika na kushiriki shuguli za nje Kwa kifupi maeneo haya ya nipa hamani faraja na nafasi ya kuhishi kikamilifu Tukio la likizo uku nikijifunza na kufurahia uzuri wa asili.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo na nafasi niliyo nayo. Kwa mfano, kutuwa msada na ushauri pale ni napo weza, hasaa kwa vijana hao watu wanao itaji mwongozo. Kushiriki shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira mkutano ya maendeleo au kazi ya kujitolea. Kuhimiza amani mshikamano na heshima ili jamii iwe na umoja na maendeleo. Kushiriki marifo A na hujuzi nilivyo nayo ili kusaidia wengine kuboresha maisha yao. Kwa ujumla, ninaamini hata mchango mdogo unadhamani kubwa na kusaidia jamii ni njia ya kujenga maisha bora kwa wote.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Kwa mfano, kurekodi na kusikiliza maelezo wakati wa kazi au mafunzo. Kutafsiri au kuchambua sauti ili kupata taarifa muhimu kama vile maelezo ya wateja au maelezo ya kifundi. Mawasiliano ya mtandaoni kupitia simu au programu za sauti kama simu na whatsapp. Kufurahia burudani kama kusikiliza muziki radio. Teknolojia ya sauti hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi, kujifunza haraka na kuburudika hivyo ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku.

Natumia Wi-Fi pale inapotakikana kwa sababu ni rahisi ya haraka na yenye gharama nafuu kuliko data ya simu. Wi-Fi hufaa kwa kazi nzito mtandaoni kusikiliza muziki kuangalia video na kufanya mawasiliano ya mtandaoni. Hata hivyo, data ya simu hutumika pale Wi-Fi haipo au wakati ninaenda sehemu za nje. Data ya simu ni muhimu kwa mawasiliano dharura na kwa kazi ndogo mtandaoni. Kwa kifupi napendelea wifi kwa matumizi makubwa na ya data ya simu kwa matumizi ya darura au ya haraka.

Ninapenda sana wazo la kufuga mbwa. Ningependa kumfuga kwa sababu ni mwaminifu, mlinzi mzuri na rafiki wa karibu. Mbwa hunipea usalama upendo na pia unihamasisha kufanya mazoezi kama kutembea naye mara kwa mara. Pia ningependa kufuga kuku au mbuzi kwa sababu ni wanyama wakufugwa wanaosaidia kiuchumi na ni rahisi kuwatunza. Kwa ujumla, mnyama ningependa kumfuga ni yule, anayeleta usalama, urafiki na manufaa kwa familia.

Juisi ya matunda inayo ipenda zaidi ni Juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu yenye afya na unipa nguvu mara monja. Pia napenda juisi ya embe na juisi ya ndimu au mchanganyiko wa matunda kama embe na machungwa. Kwa latha nzuri na virutubisho vyake kwa kifupi napendelea juisi safi yenye matunda halisi na yenye lishe inayo nipa nguvu na furaha.

Najenga mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzangu kwa njia ya ushirikiano, heshima na mawasiliano ya wazi. Kwa mfano, kuwaheshimu wote bila ubaguzi, kuhakikisha kila mfanyikazi anaheshimiwa na hisia zake zinaheshimiwa. Kushirikiana kazini, kufanya kazi kwa timu, kusaidiana pale panapohitajika na kushirikiana katika kutatua changamoto. Kuwasikiliza kwa umakini, kuelewa mawazo, hoja na hisia zao bila kuingilia au kuvuruga. Kutoa pongezi na mshikamano, kutambua jitiada zao, kutoa mrejesho chanya na kuhamasisha, kuwajibika na kuwa mwaminifu, kuonyesha nidhamu na uwajibikaji katika majukumu yangu, jambo linalojenga heshima na imani. Kwa kifupi, nimejenga mahusiano kwa ushirikiano, heshima, mawasiliano mazuri na msaada wa pamoja. Jambo linalosaidia timu kufanya kazi kwa tija na kwa furaha.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya heshima na yenye kujenga. Mazungumzo ya siasa hunisaidia kuelewa sera uongozi na mwelekeo wa nchi au jamii. Hata hivyo, napendelea mijadala inayolenga mawazo, suluhisho na maslahi ya wananchi. Si mabishano au matusi. Kwa kufanya hivyo, siasa huwa chombo cha kujifunza kushiriki mawazo na kuchangia maendeleo ya jamii.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hizi hunipa na fasi ya kuonyesha ubunifu kupumzika na kueleza mawazo kwanjia ya sanaa. Kuchora unisaidia kutuliza akili kunizingatia maelezo madogo ya kufurahia mchakato. Mwenyewe, kupaka rangi uniongezea furaha na unipa uhuru wa kucheza na rangi tofauti kulingana na hisia na mawazo yangu.

Wakati wa msongo wa kazi, mimi huchukua hatua za kupunguza mawazo na kuthibiti hisia ili kuendelea kuwa na ufanisi. Kwa mfano, kupumzika kidogo, kuchukua dakika chache kupumzika, kunywa maji au kutembea kidogo ili kupunguza msongo wa akili. Kupanga upya kazi, kuangalia vipaumbele na kufanya kazi kwa hatua badala ya kujaribu kufanya kila kitu maramoja. Kusikiliza muziki au kufanya mazoezi mepesi, hunisaidia kupunguza uchovu na kutuliza akili, kushirikiana na wenzangu, kuuliza msahada au kugawana majukumu pale kunapo hitajika, kutojidhamini na kuzingatia mafanikio madogo. Kuona kila hatua ilio kamilika kama mafanikio huongeza mutisha na kupunguza msongo. Kwa kifupi, ninapo shugulika na masongo wakazi na pumzika kidogo na panga upya na shirikiana na kutafuta njia za kupunguza mawazo ili kubaki makini na wenye tidya.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kusafisha bafuni. Ingawa ni muhimu kwa usafi na afya mara nyingi ni kazi inayo hitaji nguvu muda na uleta harufu isiyo pendeza. Pia mara nyingine napungukiwa hamasa na kazi za kusafisha majiko au vyombo vigumu kwa sababu zinachukua muda mwingi na mara nyingi azionekani matukeo mara moja. Kwa kifupi na pendelea kazi ya nyumbani ambazo ni raisi, haraka na zenye matokeo dahiri, huku nikiepuka zile zinazo hitaji nguvu nyingi au harufu mbaya.

Wakati wa siku za mvua, napenda kufanya shughuli zinazofaa hali iyo ya hewa na zinazofanya nijisikie tulivu kwa mfano. Kusoma vitabu au magazeti huku nikisikiliza mvua ikinyesha jambo hilo linanipa utulivu na furaha. Kutazama vilamu na vipindi vya televisheni ili kupumzika na kuburudika ndani ya nyumba. Kupika chakula cha moto kama supu au kahawa jambo linaloongeza raha ya ndani kuchora kupaka rangi hawa kufanya kazi za ubunifu ambazo utuafuraha na kutuliza hakili kuzungumza na kushirikiane na familia na marafiki ndani ya nyumba kwa sababu mvua hufanya kuwa nje kuangumu. Kwa kifupi siku za mvua hunifanya nijipange ndani ya nyumba kupumzika, kujifunza au kufurahia burudani bila kuathiri afya au usalama.

Ndiyo, nimewai fanya kazi ya kujitolea. Mara nyingi ni pale nilipo shiriki shuguli za kijamii hau za kusaidia jamii. Kama kusafisha maeneo ya huma kusaidia shule au kushirikiana na watu wenye maitaji maalumu. Kupitia kazi ya kujitolea nimejifunza ushirikiano eshima kwa wengine na umuhimu wa kusaidia jamii Huku pia nikipata furaha ya kuona matokeo chanya ya jitiada zangu kazi hizi ufanya mtu ajisikie mchango wake ni muhimu na jamii inathamini juhudi zake.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini ya kufurahisha nikiwa na marafiki zangu. Mara nyingi tunapenda kukaa na kuzungumza, kushirikiana mawazo na kucheka pamoja. Pia napenda kutembea na kula pamoja, kusikiliza muziki na kutazama mechi kwa sababu shuguli izi uimarisha urafiki na kuleta ukaribu. Wakati mungine, ufanya shuguliza kijami hao michezo midogo kwa ajili ya burudani. Kwa ujumla, kilicho muhimu kwangu ni muda wapamoja, mazungumzo ya wazi na furaa zaidi ya haina ya shuguli yenyewe.

Kuusu wasilisho, inajiisi mchanganyiko wa amasa na shahuku pamoja na kidogo cha wasiwasi. Wasilisho unipa fursa ya kuonyesha ujuzi, kueleza mawazo na kushirikiana na wengine, jambo lililo nipa kuridhika na kujivunia kazi yangu. Hata hivyo, mara nyingine ni nasikia shahuku au wasiwasi kidogo asaa pale wasilisho na uma mkubwa au muimu lakini huu isia usaidia kuwa makini zaidi na kujiandaa vizuri. Kwa kifupi, najihisi mchanganyiko wa msisimko na tahadhari na napenda kutumia wasilisho kama fursa ya kujifunza na kuimarisha ujuzi wangu wa masiliano.

Ndiyo, ninagawanya taka zangu, kuhakikisha taka za kikaboni kama mabaki ya chakula zinaweza wekwa tofauti na taka zinazo oza kama plastiki, karatasi au chupa. Kugawanya taka husaidia katika urejelezaji, hupunguza uchafu, uchafuzi wa mazingira na hufanya usimamizi wa taka kuwa rahisi zaidi. Ni hatua ndogo lakini muhimu katika kulinda mazingira na afya ya jamii.

Ningependa kutembelea Japan kwa sababu ni inchi yenye mchanganyiko wa utamaduni wa kale na teknolojia ya kisasa. Napenda kuona mandari na milima, bustani na simurai mabwabwa ya cherry blossom na miji yenye mpangilio wa kisasa. Pia ningependa kujifunza tamaduni chakula sana na istoria ya Japani kwani unipa mtazamo mpana na wa maisha na maendeleo ya kijamii na kiutamaduni. Kwa kifupi ningependa kutembelea Japani hili kuchanganya burudani elimu na uzoevu wa kipekee wa maisha.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano. Yalikuwa mashindano ya kitaaluma na kijamii ambapo nilijifunza umuhimu wa ushindani wa haki, nidhamu na kujiamini. Kushiriki mashindano kulinisaidia kujipa, kujipima uwezo wangu kuongeza ujasiri na kujifunza kufanya kazi chini ya presha. Hata pale sikushinda uzoefu wenye ulikuwa somo muhimu lililo nijenga na kunisaidia kukua zaidi.

Apana, sina ndege wa kufugwa nyumbani kwa sasa, lakini ningependa kufuga ndege kama paroti au kanseri kwa rangi siku za usoni. Ndege hawa hunifurahisha kwa rangi zao za kuvutia sauti zao mzuri na pia hutoa uraibu wa furaha ndani ya nyumba. Pia ndege huweza kuwa rafiki wa karibu kwa familia hasa pale wanapokuwa waangalifu na wanapofundishwa kwa upendo. Kwa kifupi ningependa ndege wa kufugwa nyumbani ambao hunipa furaha burudani na mwanga wa asili ndani ya nyumba.

Ndiyo, napenda kuimba. Kuimba hunipafuraha, hunipunguzia msongo na mawazo na hunisaidia kueleza hisia zangu kwa uhuru. Si lazima niwe mtaalamu, lakini kuimba hasa nikiwa peke yangu hau nikiwa na marafiki unifanya nijisikie uhuru na mwenye amani. Ni njia nzuri ya burudani na kujitunza kisaikolojia.

Napendelea kusoma zaidi. Kwa sababu kusoma unipanua mawazo. Uniongezea maarifa na kunipa mitazamo mipya Kupitia kusoma, ujifunza kutoka kwa uzoevu wa wengine na kupata mawazo mapya ya kuandika au kutumia kazini. Hata hivyo kuandika pia napenda asa pale ninapotaka kueleza mawazo yangu kupanga fikra au kushiriki nilicho jifunza kwa kifupi na pendedea kusoma lakini kuandika ni nyongeza muhimu ilio kamilisha ujifunzaaji wangu.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu mara kwa mara. Hii ni kwa sababu ni rahisi, araka na aina garama kubwa kuhusiana na kusafiri dukani. Mara nyingi, ninanunua vitu kwa chakula, bidhaa ndogo za kila siku na uduma mtandaoni kupitia programu za malipo na maduka ya mtandaoni kwa kifupi kununua kwa simu kunaraisisha maisha na kuniacha nikiwa na muda zaidi kwa kazi au burudani.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi, sababu ni kwamba mtandaoni habari zinapokelewa haraka na zinaweza kuwa za kisasa zaidi kuliko gazeti la karatasi. Ninaweza kupata tafsiri na maelezo zaidi kwa kubonyeza viungo vinavyo husiana ni rahisi kushirikiana kuokoa au kurejelea habari baadae Ninaweza kusoma habari mbali mbali kutoka vyanzo tofauti ili kupata mtazamo mpana ata hivyo, gazeti lina mvuto wake hasa kwa wale wanao penda kusoma kwa utulivu bila kuingiliwa na mtangazo hau mtandao. Lakini kwa haraka, mtandaoni ndio ninayo ipendelea.

Ndiyo, ninaweka picha mtandaoni mara kwa mara, lakini kwa uangalifu. Hii hufanywa kwa sababu kushirikisha matukio muhimu au furaha na familia na marafiki. Kuhifadi kumbukumu za tukio au matukio ya kipekee. Kushiriki mawazo au burudani kama ubunifu, madhali au picha za asili. Hata hivyo, napenda kuwa makini na usalama na faragha kuhakikisha picha ninazoweka hazidhoofishi usalama wangu au wa wengine.

Napenda kutazama video mtandaoni kwenye majukwaa maarufu kama YouTube kwa sababu kuna aina nyingi za video zinazofaa, burudani, elimu, mafunzo, habari na michezo. Pia mara nyingine hutumia majukwaa ya mtandao ya kijamii kama vile Instagram au Facebook. Pale unapopenda video fupi au za moja kwa moja kutoka kwa marafiki au mashirika. Kwa kifupi napendelea majukwaa yanayotoa ubora, urahisi wakutumia na aina mbalimbali za video zinazoweza kunifurahisha na kunifundisha.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa njia kadhaa muhimu, kutumia neno siri imara na tofauti kwa akaunti mbalimbali, kuwasha utibitisho wa atua mbili, pale inapo wezekana, kuwa makini na taarifa zinazo shiriki kama picha eneo nilipo au maelezo binafti, kukaua mpangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijamiu mara kwa mara kuepuka kubonyezo viungo visivyo julikana au barua pepe za kutuliwa shaka Kushashisha programu na kifaa ili kulinda didhi ya miyanya ya kiusalama Kwa kufanya hivyo upunguza atari ya uwizi wa taarifa na ulinda usalama wangu mtandaomi.

Ili kuweka afya nzuri, mimi uchukua atuwa kadha zinazojumuhisha mwili akili na lishe, kula chakula chenye lishe, mboga, matunda, proteni na maji ya kutosha kila siku, kufanya mazoezi mara kwa mara, kutembea kufanya mazoezi mepesi au michezo usaidia mwili kuwa na nguvu na mskumo, kupumzika vya kutosha, kulala kwa muda unaofaa na kupumzika hili akili na mwili vipate nafuu. Kudibidi msongo wa mawazo. Kufanya shughuli zinazopunguza mawazo kama kusoma kusikiliza muziki hau kutafakari. Kuepuka tabia atarishi. Kama kunywa pombe kupita kiasi au kula vyakula visivyo na lishe. Kuangalia hafya mara kwa mara. Kuenda ospeitali kwa uchunguzi wa kawaida ili kudibiti tatizo mapema Kwa kifupi chakula bora mazoezi kupumzika na utunzaji wa hakili ni msingi wa hafya nzuri.

Wakati wa likizo najistawisha kwa njia ya kupumzika burudani na kupanga shughuli zenye maana kwa mfano, kupumzika nyumbani kukaa mahali tulivu kusoma vitabu na kusikiliza muziki, kutembelea sehemu za asili au utalii, bustani, pwani, milimani au maji ya kihistoria, kufanya shughuli za burudani na maana. Rafiki, familia, kucheza michezo, kula pamoja au kutazama filamu, kupanga chakula na mapumziko, kupika chakula cha kipekee au kunywa kinywaji cha moto, kutafakari na kupanga siku zijazo, kutumia muda, kutafakari malengo, maisha na maendeleo binafsi, kwa kifupi, najistawisha kwa kusawazisha burudani, utulivu, kupanga shughuli zinazo, ongeza furaha na nguvu wakati wa likizo.

Lengo la muda mrefu kazini ni kufikia kiwango cha juu cha utalamu na mchango wa maana ambapo kazi yangu inaonekana na inakua na athali chanya kwa timu, shirika na jamii kwa ujumla. Pia nataka kufikia hatuwa ya kuongoza na kushauri wengine kushiriki maarifa li li opata na kusaidia wengine kufanikisha malengo ya kwa kifupi lengo langu ya muda mrefu ni kukua kitaluma kuimarisha ufanisi na kuwa na mchango wa kudumu katika kazi na jamii.

Hekima muhimu nilioyo jifunza maishani ni kwamba kila jitihada kidogo lina dhamani na kuwa na subra kunaleta matoke ubora. Hii inahusisha kujituma na kuwa makini katika kila jambo na ufanya, kusikiliza wengine na kujifunza kutoka kwa uzoevu wao, kukabiliana na changamoto kwa utulivu na hakili badala ya kuchagua hatua za haraka bila kufikiria, kudhubutu kufanya makosa na kujifunza kutoka na nayo badala ya kuogopa kusaidi kushindwa.

Ninapopanga wiki yangu ya kazi, hufuata hatuwa zinazosaidia kuongeza, tija na kudhibiti muda mzuri. Kuangalia kazi yote zinazohitajika, kuorodhesha majukumu ya wiki nzima kwa kuona ni yapi yanayohitaji kipaumbele, kuweka vipaumbele, kugawa kazi kati ya muhimu, ya dharura na ile ya kawaida ili kuzingatia malengo makuu kuweka ratiba ya kila siku, kupanga kila siku kwa vipindi, kazi kubwa, midogo, mapumziko na mikutano Huuisisha muda na kujifunza au kufanya mazoezi kuhakikisha afya na ufanisi wa akili na mwili inadumishwa kukagua na kurekebisha mipango mwishoni mwa mwiki kuangalia ni kazi gani zimekamilika na zipi zinaendelea na kuaanda mipango bora wa wiki inayofuata Kwa kifupi, ninapanga wiki yangu kwa kuorodesha, kuweka vipaumbele, kupanga ratiba na kukagua matokeo. Jambo linaloongeza ufanisi na kudumisha nidhamu kazini.

Mandhari mzuri nilio ona mara nyingi ni yale ya asili yenye utulivu na uzuri wakipekee kwa mfano. Milima yenye mandhari ya kijani na upepo safi ya ambapo unaweza kuona mbali mbali na kupata utulivu wa akili. Pwani yenye mchanga mweupe na maji ya samawati safi ambapo mawimbi hucheza na jua linapo waka taratibu. Mahandari haya situ uchangia burudani Bali pia usaidia kutafakari kupumzika na kuamasisha ubunifu kwa kifu. Na pendelea mandhari yanayo unganisha amani uzuri wa asili na muanga wa hisia chanya.

Ndiyo, ninavaa saa maranyingi asa pale inapo hitajika kuchunguza muda kupanga ratiba na kuonyesha mtindo. Saa ufanya kazi marambili. Kazi, kunisaidia kuwa makini na muda kazini au katika shuguli mbali mbali mtindo. Inaweza kuwa nyongeza ya sura kuongezea umbo la kitaalamu au la kawaida kulingana na aina ya saa. Kwa kifupi, ninavaa saa kwa ufaa wa kazi na mtindo.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama kwa mfano nilikuwa na umbwa na kuku. Kufuga mnyama kuna nifundisha uwajibikaji uvumilivu na jinsi ya kushirikiana na kiumbe mwingine. Pia, kuna leta furaha ya burudani na mara nyingine usaidia familia kiuchumi kama kufuga kuku au mbuzi. Kifupi kufuga mnyama kuna nifundisha kujenga nidhamu upendo na msaada wa familia.

Wakati ni napo isi wasiwasi, mimi uchukua atua za kupunguza mawazo na kutulia akili kwa mfano, kupumzika na kupumua kwa kina, kuchukua dakika chache, kupumzika na kupumua taratibu kuna saidia akili kutulia, kutafakari au kutulia kima wazo, kuandika mawazo, kusoma hao kufikiria suluhisho badala ya kubeba wasiwasi, kushirikiana na mtu wa kuwamini, kuzungumza na rafiki, familia au mshauri, kuna punguza mzigo wa isia, kufanya shuguli za mwili, kutembea, kufanya mazoezi, mepesi au kupiga michezo, kuna saidia kuondoa, mawazo, kuzingatia suluhisho, kupanga atuaza kufanya jambo badala ya kuzingatia matatizo pekee.

Ndiyo, ninapenda kukimbia asaa kukimbia kwa utaratibu au ni unisaidia kuimarisha afya ya mwili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza nguvu. Pia, kukimbia unipa muda wa kutafakari na kupanga mawazo. Asaa, ninapo kumbia asubui au jioni mahali penye utulivu. Kwa kifupi, kukimbia ninjia nzuri ya kueka afya na utulivu wa akili.

Jukumu nilalopenda zaidi kazini ni kushughulikia majukumu yanayo hitajika mpangilio, utambuzi, na ufahamu mkumbwa. Kama kupanga taarifa, kuchambua, na kutatua matatizo yanayohusiana na kazi. Napenda pia mawasiliano na ushirikiano na wenzangu, hasaa pale napo toa msaada au ufafanuzi ili kuhakikisha kazi inafanyika kwa ufanisi. Napenda majukumu yenye changamoto kidogo yanayo hamasisha akili na yanayo toa matokeo chanya kwani hunifanya nijisikie thamani na kuridhika kazini.

Napenda kusherehekea siku yembe kuzaliwa kwanjia ya utulivu na furaa ya karibu na familia na marafiki Kwa mfano kukutana na familia na marafiki na kushirikia na chakula haukeki ya siku ya kuzaliwa kupokea salamu na pongezi kutoka kwa watu wa karibu jambo linalofanya nijisikie kuthaminiwa Sheree ndogo nyumbani haumba mahali tulivu kwa burudani kama muziki michezo midogo au mazungumzo ya furaha kufanya mambo ya nayopenda binafsi kama kusoma kutazama filamu na kuchora hili siku iwe ya kipekee kwangu.

Ningependa kutembea mji wa Tokyo Japani ni mji unaovutia kwa sababu una mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa utamaduni wa kale na mpangilio mzuri wa maisha. Napenda kuona maeneo kama Shibuya, Asuka na bustani. Pia kuonja vyakula vyao maarufu na kujifunza jinsi watu wanavyoishi kwa nidhamu na ubunifu. Kwa kifupi ningependa kutembelea Tokyo kwa uzoefu wa kipekee wa kitamaduni na kielimu na burudani.

Ninasasisha vifaa viyangu kila mara inapo itajika. Angalau mara moja kwa mwezi au mara tu ninapopokea sasisho muhimu. Hii hufanya kazi ili kuhakikisha vifaa vinabaki salama na huru kutokana na virusi au mashambulizi ya mtandao. Programu na vifaa vinavyo tumika kazini vinabaki na utendaji nzuri wavipengele vipya vinavyo saidia kazi. Ninapunguza matatizo ya siyo tarajiwa kama uvunjaji wa programu au data kupotea.

Ni napendelea kununua vitu dukani hau mtandahoni kulingana na haina ya bidhaa na uraisi dukani. Napenda pali ni napo itaji kuona bidhaa kwa macho, kuangalia ubora na kuchagua kilicho bora. Hii ni muhimu kwa chakula nguo au vifaa vya kila siku. Mtandahoni napendelea kununua vitu kama bidhaa ndogo vifaa vya kazi hau uduma kwa sababu raisi, haraka na uokoa muda Napendelea dukani kwa bidhaa zinazo itaji kuangalia, ubora na mitandahoni kwa urahisi wa haraka.

Ndio, napenda kucheza michezo ya video, lakini kwa kiasi. Uwa naicheza kwa burudani na kupumzisha akili. Asa wakati wa mapumziko au wikendi Napendelea kucheza michezo inayo itaji akili. Mikakati au hadithi nzuri. Kwa sababu unipa changamoto na kunisaidia kufikiri kwa ubunifu kwa kifupi. Michezo ya video ni njia ya burudani ninayo itumia kwa uiyano ili isithiri majukumu yangu mengine.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Haswa vile vinavyosaidia kutuliza akili kama gita au kinanda. Kupiga chombo cha muziki, hunipa furaha, hunisaidia kujieleza kiisia na kupunguza msongo wa mawazo. Hata kwa kama sipigi kitaalamu, kufanya mazoezi kidogo kidogo, hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kwa kifupi kupiga chombo cha muziki ni njia nzuri ya burudani na kujijenga kisaikolojia.

Ninashugulikia makosa kazini kwanjia ya utulivu, ujumuishi na kujifunza kutokana nayo. Konfano, kukubali kosa. Kwanza, ninatambua kosa lililotokea badala ya kulikwepa au kulidanganya. Kuchanga mbuwa sababu, kuona ni nini kinacho sababisha kosa ili kuelewa tatizo kikamilifu kurekebisha haraka, kufanya atatua zinazo itajika kurekebisha kosa na kupunguza madhara kujifunza na kuboresha, kuchukua funzo kutoka kwa kosa ili kuepuka kurudia tena kushirikiana na wenzangu, pale kuna magombano uwa tatizo latimu kushirikiana kupata suluhisho ni muhimu na shugulikia kosa kwa kubali, kuchambua, kurekibisha na kujifunza jambo linalo saidia kuboresha ufanisi na kuifadhi heshima kazini.

Kinyuaji ni nacho penda kunywa asubuhi ni chai ya moto au kahawa ya kawaida kwa sababu unisaidia kuamka, kuongeza nguvu na kunipa motisha ya kuanza siku. Mara nyingine pia napenda kunywa maziwa au juisi ya matunda ili kupata lishe na nishati ya asubuhi. Kwa kifupi napendelea kinyuaji kinacho nipa faraja nguvu na uthabiti wa akili asubuhi.

Shuguli yangu ya kupendezwa ni kusoma vitabu na kusikiliza muziki shuguli hizi unipa amani ya akili, burudani na nafasi ya kujifunza au kufikiri Pia napenda kuchora au kupaka rangi mara kwa mara kwa sababu kunisaidia kuonyesha ubunifu, kupumzika na kueleza hisia zangu kwa njia ya sanaa, kwa kifupi, shuguli zinazo pendezwa, nazo ni zile zinazo ongeza furaha, utulivu na ubunifu.

Nawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa mpangilio makini na mipaka wazi kuweka ratiba kupanga muda kwa kazi na muda wa familia marafiki burudani na kupumzika kuweka mipaka kazini Sio kila jambo la kazi linaingia katika muda wa kibinafsi Napanga muda wa kazi na muda wa kupumzika kutatua kazi mapema kufanya kazi muhimu mapema hili kuipuka kubeba mzigo kazini nyumbani kutumia teknolojia kwa busara kutumia simu barua pepe au programu za kazi kwa wakati uliopangwa ili ziziingilie maisha binafsi zahidi inavyohitajika kupumzika na kujitunza kuhakisha napata muda wa kutosha wa usingizi burudani na shuguli zinazo Wangezeka afya ya mwili na akili Nawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa mipangilio mipaka wazi na utunzaji wa afya ya mwili na akili ili kila sehemu ya maisha ibaki na uiano na tija.

Kwa kawaida, ninafua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo zilizotumika na aina ya shughuli zilizofanya. Ninafanya hivi ili kuhakikisha nguo zinabaki safi, zenye harufu mzuri na zinatunzwa vizuri. Huku pia nikipunguza mizigo kwa wakati na kutumia maji na sabuni kwa ufanisi.

Tabia ni nayo ipenda zaidi kwa wengine ni eshima, uwaminifu na mshikamano. Kwa mfano, eshima, mtu anapo eshimu mwenzako, isia na nafasi za wengine inafanya mazungumzo na ushirikiano kuwa raisi. Uwaminifu, mtu anaye jitahidi kuwa mwaminifu, ujenga imani na ufanya mausiano kuwa dabithi. Mshikamano na msahada mtu anaye saidia mwenzake bila kujiboresha pekeyake unifanya kazi na pamoja kuwa yenye tija na furaha na penda tabia zinazo jenga imani, mshikamano na urafiki wakweli kati ya watu.

Ujuzi ninaitaji kuimarisha ni mawasiliano ya kitaaluma na usimamizi wa muda. Mawasiliano kitaaluma ningependa kuwa na ujuzi zaidi katika kuandika ripoti kutoa mawasiliano ya uwazi na kuwasilisha mawazo kwa ubora. Hii itanisaidia kazini na katika shuguli za kijamii. Usimamizi wa muda ningependa kuimarisha uwezo wangu wa kupanga kuorodhesha kipaumbele na kutumia muda kwa ufanisi zaidi. Asa wakati wa nyingi na changamoto kuimarisha ujuzi huu kunanisaidia kuwa na tija zaidi kuwa makini na kuongeza ufanisi kazini na maisha ya kila siku.

Ninaimiza ushirikiano katika timu kwanjia ya ushirikiano, eshima na mawasiliano wazi konfano. Kwa eshimu wenzangu, kudhamini mawazo isie na michango ya ujambu liloongeza eshima na mishikamano. Kushirikiana kazini, kushiridiana pale mtu anakabiliwa na changamoto hao kugawana majukumu kwa usawa. Kutua mrejesho chanya, kutambua jitihada na mafanikio ya wenzangu uchochia motisha na mashikamano wa timu Kuamasisha na mazungumzo ya wazi, kuwakikisha kila muja anapata nafasi ya kueleza mawazo bila kuogopa kushirikiana katika kutatua matatizo, baada kuolaumu timu ufanya kazi pamoja kupata suluhisho bora Ninaimeza ushirikiano kwa eshima, msahada, mawasiliano, mazuri na mshikamano wa pamonja Jambo linaloongeza ufanisi na furaa ya kazi kwa pamonja.

Ndio, napenda muziki wa jadi, ufurahisha unipa utulivu wa akili na hisia za asili, na pia unisaidia kujifunza utamaduni wa historia ya jamii. Muziki wajadi pia unaweza kuwa burudani na nyimbo za kusherehekea, jambo linaloongeza furaha na mshikamano kati ya watu. Kwa kifupi, napenda muziki wa jadi kwa sababu unahusisha utamaduni, furaha na hamani ya ndani.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo chanya ya kazi yangu na mchango wangu unaodhibitisha dhamani yangu kwa mfano kudhaminiwa na wenzangu au wasimamizi hunipa hisia ya kuridhika na kuendelea ya kufanya vizuri, kukamilisha majukumu magumu. Kunanipa furaha na motisha ya kushughulikia changamoto nyingine, mafanikio ya timu kunanipa motisha kwani kuona jitihada za pamoja zikitimiza lengo hufurahisha sana kujifunza ujuzi mpya au kushiriki katika miradi muhimu Kunahamazisha ukuaji ya kitaaluma na kibinafsi Kinachonipa motisha ni dhamani ya kazi yangu, mafanikio, shukrani na nafasi za kujifunza.

Na enda mahali paibada kila wiki hasa pale ni napo hitaji kutuliza akili, kutafakari na kushirikiana na jamii yangu ya kidini. Mara nyingine pia uenda kwa matukio maalumu ya kidini kama sherehe au sikukuu ili kuungana na wenzangu na kuimarisha imani. Kuenda mahali paibada ni sehemu ya kuimarisha roho, amani ya ndani na mshikamano wa kijamii.

Napendelea chakula chenye ladha yenye mchanganyiko wa tamu na chumvi kidogo au vyakula vyenye viungo asili vinavyo ongeza harufu na ladha bila kupita kiasi. Pia napenda chakula kinacho kuwa cha kawaida lakini chenye virutubisho kama mboga na nyama au samaki. Kwa sababu kinakidhini lishe pia na pia hunifurahisha kinywa. Kwa kifupi napendelea chakula chenye ladha nzuri yenye virutubisho na kinachofanya kula kuwa furaha.

Kwa kawaida natumia muda masaa mawili hadi matatu kila siku mtandaoni kulingana na maitaji ya kazi mawasiliano na burudani. Muda huu unagawanyika kati ya kazi na elimu kusoma kutafsiri data na kufanya shuguli za kikazi mtahondaoni mawasiliano barua pepe mitandaoni ya kijamii na mazungumzo ya mtandaoni na marafiki au familia burudani. Kutazama video, kusikiliza muziki na kushiriki katika mitandao ya kijami na tumia muda mitandaoni kwa ujumu la wawazi, mawasiliano na burudani Lakini na jaribu kueka uwiyano ili usibadili mahisha ya kibinafsi na usingizi.

Timu yangu ninayoipenda ya mpira wa miguni Manchester United. Ni kilabu yenye historia kubwa, mafanikio mengi, na mashabiki dunia ni kote. Napenda Manchester United kwa sababu ya roho ya kupambana hadi dakika ya mwisho kwa kauli mbinu yao. Manchester United imewahi kushinda mataji mengi, ikiwemo ligi kuu ya uingereza FA Cup na ligi ya mabingu wa ulaya. Pia imewahi kuwa na wachezaji na makocha maarufu kama vile Sir Alex Ferguson ambao walijenga klabu kuwa ya heshima na nidhamu Napenda Manchester United kwa historia yake, ushindani wake, na msisimko wanaonipa kila wanapocheza iwe wanashinda au wanapitia changamoto.

Vitu vinavyonifurahisha sana uhuru wa kweli. Kama tulivyogusia kuhusu otuba ya uhuru, kufurahia matunda ya kazi yangu bila vikwazo na kuwa na amani ya nafsi ndiyo furaha kubwa zaidi. Mafanikio ya malengo. Hakuna isia nzuri kama kuamka asubui kufanya kazi kwa bidii na kuona matokeo ya kile ulichopanga yakitimia. Mapumziko bora. Bahada ya harakati za mchana kutafuta maendeleo kulala kwenye kile kitanda kizuri, tulicho ni kupata usingizi nono na jambo la kufurahisha sana umoja na upendo. Kuona watu wangu wa karibu familia marafiki wakiwa na afya njema na tukihishi kwa mayelewano.

Ninashambulia tatizo kazi ni kwa kufanya kazi atua kwa utaratibu na mtazamo wa suluisho badala ya kuchanganikiwa au kukasirika kwa mfano kuchambua tatizo, kuelewa tatizo kamilifu ni wapi lililo tokea na ninani au ninini kina usika kuchambua sababu, kuangalia mzizi ya tatizo badala ya kuzingatia dalili tu kupanga suluhisho, kuhunda mpango wa atua na kuzitatua tatizo ikiwemo njia mbadala Kutekeza atua, kutekeleza suluhisho kwa usahii na kwa muda unaofaa kukagua matokeo, kuona kama suluhisho inafanyikiwa na kurekebishwa pale linapo itajika kujifunza kutoka kwa tatizo, kutumia uzoefu uo kuboresha mchakatu ya kazi na kuizuya kurudiyua Ninashambulia tatizo kazini kwa utulivu, uchambuzi na atua zenye mpangilio kuakikisha linatatuliwa kwa ufanisi na linakuwa somo la kujifunza.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kuna kitu chakipekee unapoangalia anga kubwa la usiku. Kina kufanya uhisi unyenyekevu lakini pia kinakupa matumahini. Kwangu mimi kuangalia nyota ni kama kutafakari juu ya uhuru wa kweli. Nyota hazina mipaka na mwanga wake unatukumbusha kuwa hata mkiwa na giza nene ya kazi giza nene mwangaza bado hupo. Pia ni wakati mzuri wa utulivu kabla ya kurudi kwenye kile kitanda changu kizuri inasaidia kuweka akili sawa kuwaza nje ya boksi na kumbuka kuwa malengo yangu ni makubwa kama hile anga.

Mimi huona mazoezi kama sehemu ya kazi ya wajibu na kujenga taifa imara. Kwanzia na afya yangu binafsi, ratiba yangu imejikita katika mambo haya. Kuamsha mwili, huwa naanza siku na kunyosha viyungo ili kuondo uchovu na kujiweka tayari kwa harakati. Hii inanisaidia mzunguko wa damu na kuamsha akili iwe makini. Mazoezi ya viungo, napenda kukimbia au kutembea kwa haraka Hali hii inanipa stamina ya kuimili mikiki ya mchana nzima bila kuchoka haraka nisehemu ya kupambana na hadui maradhi kwa kuimarisha kinga ya mwili mazoezi ya nguvu, huwa nafanya mazoezi ya kutumia uzito wa mwili wangu kama vile push-up ili kujenga misuli na hii inanifanya nijiisi monyenguvu na ujasiri na kukabiliana na changamoto zo zote zinazo tokana nazo. Tafakari ya kimya, baada ya mazoezi ya mwili, uchukua muda mfupi kutulia na kupanga mikakati ya kazi. Hapa ndipo nilipo changanua matatizo nilio ya patajana na kuweka malengo mapya ya leo.

Ndiyo, nimevunja udongo na kulima. Katika utamaduni wetu na historia ya nchi yetu. Kilimo ndicho uti wa mgongo na maisha alama ya uhuru wa kweli. Kulima kumenifundisha mambo mengi ambayo nayatumia hata katika maisha yangu ya kila siku. Subira, unapopanda mbegu huwezi kuvuna siku inayofuata. Kilimo kinanifundisha kuwa mafanikio yanachukua muda yanahitaji uvumilivu kazi ya mikono. Hakuna mafanikio bila jasho kama lile hotuba ya uhuru sisitiza kulima ni thibitisho na kazi na uhuru inaitaji jitihada na makusudi ili kupambana na adui umaskini na njaa. Kulima kumenijengea nidhamu ya hali ya juu kunanikumbusha kuwa usipopanda leo hakuna haki ya kulalamika kesho wakati wa mavuno ni shule tosha ya maisha na uwajibikaji.

Kupunguza matumizi ya plastiki kwangu ni sehemu ya mapambano dhidi ya uharibifu wa mazingira. Na hivi ndivyo ninavyo chukua hatua. Kutumia mifuko mbadala. Kila unapoenda sokoni au dukani na nabeba mfuko wangu wa kitambaa au ule wa kudumu. Hii inazuia kuhitaji mifuko ya plastiki ya mara moja ambayo huchafua mazingira yetu. Chupa ya maji ya kudumu. Badala ya kununua maji kwenye chupa ndogo za plastiki kila wakati natumia chupa yangu ya chuma au plastiki ngumu ambayo naweza kujaza tena na tena ili inapo idadi kubwa ya chupa zinapo tupwa ovyo kuepuka vyombo vya plastiki mara moja Ninapo kuwa kazini au kwenye shughuli zangu najitahidi kutotumia vijiko sahani au mirija ya kunywa ya plastiki Napendedea kutumia vyombo vinavyoweza kuoshwa na kutumika tena kuelimisha wengine naamini katika nguvu ya umoja huwa nawaambia marafiki na wafanyikazi wenzangu kuhusu madhara ya plastiki kwa udongo na mifugo yetu ili zote tuvute pamoja katika kutunza nchi yetu usafi na urejeaji Iwapo nalazimika kutumia plastiki Nina hakikisha naitunza vizuri na kuitupa mahali Inapoweza kuchukuliwa na ajili ya kurejelewa Bada ya kuyaacha izibe mitaro za maji.

Mimi huoga mara mbili kwa siku na kila mara ina umuimu waki wakipeke katika ratiba yangu. Asubui, huu ni wakati wakuamsha mwili badala mazoezi yangu ya asubui niliyo kuwambia. Kuoga ni lazima ili kuondoa jasho, kuchangamsha hakili na kujiweka tayari kwa ajili ya kazi inanifanya nianze siku nikiwa na mguvu ujasiri. Jioni au usiku, huu ni wakati wakuondo uchovu, wakutwa mzima Badala ya kushambuliwa matatizo kazini na kukabiliana na vumbi au joto la mchala Kuoga jioni kuna saidia kutulia nisehemu ya maandalizi ya kupumzisha ili mwili upate utulivu unaostahili.